Napendelea kufanya mazoezi hasubui najikuta nikiwa na nguvu zaidi mapema kabla ya siku kuanza kuwa na majukumu mengi. Napoamuka napenda kunywa maji kidogo kisha nifanye mazoezi mepesi kama kukimbia taratibu, kuruka kamba au kufanya mazoezi ya kunyosha misuli. Mazoezi ya asubuhi hunisedia kwamsha mwili na akili na hunifanya nijisikie mchangamfu siku nzima. Pia, hunisedia kuwa na nitamu kwa sababu nikihairisha hadi jioni wakati muingine napata uchovu au kazi nyingi zinazo nizuhia. Hata hivyo, sikila kitu naweza kufanya hasubuhi. Kuna nyakati ambako nalazimika kufanya mazoezi majiuni hasa kama nimechelewa kwamuka au nina ratiba iliobana. Mazoezi ya jioni na yanafaida zake asa katika kuondoa msongo wa mawazo kwa siku Baada ya siku ndefu, kukimbia au kufanya mazoezi ya viungu uniseidhia kupumzika na kulala vizuri Kwa ujumla, muhimu si muda bali ni kujitolea na kuakikisha nafanya mazoezi mara kwa mara kwa ajili ya afya yangu.

Kwa upande wangu, napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali sana. Mwanga wa kati unifanya nijisikie huru na utulivu, hasa ninapokuwa nyumbani au nikifanya kazi zinazohitaji umakini. Mwanga mkali sana wakati mwingine unaweza kuchosha macho, hasa ninapotumia kompyuta au kusoma kwa muda mrefu. Mwanga wa kati unisidia kuzingatia bila kuhisi maumivu ya macho au maumivu ya kichwa. Hata hivyo, kuna nyakati ambapo mwanga mkali huwa muhimu kwa mfano ninapofanya usafi kupika au kazi zinazohitaji kuona kwa uwazi mkubwa, mwanga mkali vinasaidia kuona vizuri na kuepuka makosa pia katika ofisi au darasani, mwanga mkali usaidia watu kubaki macho na wenye nguvu. Lakini ninapopumzika, kusoma riwaya au kutazama filamu, napendelea taa yenye mwanga wa wastani au hata afifu kidogo hili kuleta hali ya utulivu. Mwanga wa haina hiyo uongeza hali ya stare na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa ujumla, napenda kuwa na chaguo la kurekebisha mwanga kulingana na shuguli ninayofanya na mda wa siku.

Napendelea kusafiri kwa kutumia GPS kuliko ramani ya karatasi GPS hunipa urahisi mkubwa kwa sababu hunionyesha njia kwa wakati halisi na kunielekeza hatua kwa hatua hadi nifike ninapokwenda Ikiwa kuna foleni au barabara imefungwa GPS hunisadia kupata njia mbadala haraka Hii hunipunguzia msongo wa mawazo hasa ninaposafiri kwenda mahali nisipopafahamu vizuri. Hata hivyo, ramani ya karatasi nayo ina faida zake Kuna wakati mtandao unaweza kukatika au simi kuishiwa na chanji na hapo ramani huwa msaada mkubwa Pia kutumia ramani, hunisidia kuelewa eneo kwa upana zaidi, sio tu kufuata maelekezo bila kufikiri. Unapoitazama ramani unaweza kuona miji, mito na barabara kuu kwa mtazamo mpana zaidi. Kwa safari ndefu au za milimani ambako mtandao si wa uhakika ningebeba ramani kama tahathari. Lakini kwa maisha ya kila siku na safari za mjini, GPS ndio chaguo langu la kwanza sababu ya urahisi na ufanisi wake. Mwisho wa yote, muhimu ni kufika salama na wakati unaotarajiwa.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunifanya nitumie mawazo yangu kwa kina na kufikiria mambo yaliyo inje ya kawaida. Hadithii za haina hii huwa na matukio yasiyo, tabirika viumbe wa kipekee au mazingira ya kufikirika yanayovutia sana. Naposoma au kusikiliza hadithi za ajabu najikuta nikisafiri kiakili kuenda ulimwengu tofauti kabisa na ule wa maisha ya kila siku. Hali hii hunisaidia kupumzika na kusahau msongo wa mawazo kwa mda. Kile nachokipenda zaidi ni jinsi hadithi hizi zinavyo changanya ubunifu na mafumbo. Wakati mwingine zinakuwa na mafunzo ya maisha yaliofichwa ndani yake, kama vile umuimu wa uchasiri, urafiki na kufanya maamuzi sahihi. Pia napenda jinsi wahusika anavyo kabiliana na changamoto zisizo za kawaida na kujaribu kutafuta suluhisho. Hata hivyo, sipendi sana hadithi za ajabu zinazotia hofu kupita kiasi. Napendelea zile zenye msisimko na ubunifu bila kunifanya nihisi wasiwasi mkubwa. Kwa ujumla, hadithi za ajabu unipa burudani, unipanua fikra na kunifanya niamini kuwa mawazo ya binadamu hayana mipaka.

Kwa kawaida, ninajitahidi kufanya mazoezi ya mwili angalau mara tatu hadi nene kwa wiki. Si kila wiki inakua sawa lakini ninaweka juhudi kuhakikisha sipitishi mda mrefu bila kufanya mazoezi. Mara nyingi, napanga siku maalumu kama jumatatu, jumatano na ijuma. Hili ni jenge tabia ya kudumu. Ratiba hii, msidia kuwa na nitamu na kuepuka visingizio. Mzoezi ninayofanya hutegemea munda na hali yangu ya siku hiyo. Wakati mwingine hukimbia au kutembea kwa mwendo haraka kwa dakika therathini hadi arobaini. Siku nyingine ufanya mazoezi ya viungo nyumbani kama push up squats na kunyosha misuli. Ninapopata nafasi zaidi naweza kujaribu mazoezi ya video mtandaoni hili kubadilisha utaratibu na kuepuka kuchoka. Kuna nyakati napukua na shuguli nyingi au ninaisi uchovu na punguza kazi lakini sijiyachi kabisa. Hata kutambia tu kwa muda mrefu na hesabu kama sehemu ya mazoezi. Kamaoni yangu, muhimu si kufanya zoezi kila siku kwa muda mrefu bali kuwa na muendelezo. Mazoezi unisaidia kuwa na nguvu kupunguza msungu wa mawazo na kuboresha afya kwa ujumla.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu hunipa nafasi ya kufikiria kwa makini na pia kuburudika pamoja na wengine. Michezo ya ubao kama drafti, chess au hata ludo, unisaidia kuimarisha uwezo wa kupanga mikakati na kufanya maamuzi kwa haraka. Ninapocheza najikuta nikijifunza kuwa mvumilivu na kufikiria hatuwa kadhaa bele kabla ya kuchukua huamuzi. Kile nanachokipenda zaidi kuhusu michezo ya obao ni jinsi inavyowaunganisha watu. Unaweza kukaa mezani na familia au marafiki, mkacheka, mkajadili na wakati mwingine mkashindana kwa urafiki. Ni njia nzuri ya kupunguza mda wa kutumia simu au televisheni na badale yake kuimarisha mahusiano ya hana kwa hana. Hata hivyo, sipendi michezo yenye sheria ngumu sana zinazochukua mda mrefu kuelewa. Napendelea mchezo iliorahisi kuelewa lakini yenye changamoto ya kufikiria Pia napenda hile inayoruhusu kila mtu kushiriki bila kujali umri Kwa ujumla michezo ya ubao ni burudani nzuri inayochanganya akili ushidano wa kirafiki na furaha ya pamoja.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii, lakini inajaribu kuitumia kwa kiasi na kwa malengo maalumu. Mitandao ya kijamii hunisadia kwasiliana na marafiki na familia, asa wale walio mbali. Ninjia rahisi ya kushiriki habari, picha na mawazo, na pia kufuatilia matukio nayondelea duniani. Pitia majukua haya, ninaweza kujifunza mambo mapia, kufuata kurasa za elimu, na kupata motisha kutoka kwa watu mbali mbali. Hata hivyo, inajitahidi kuyopuka kutumia mda mwingi kupita kiasi. Wakati mwingine mitandao ya kijamii inaweza kuchukua muda mwingi pila mtu kugundua hau hata kuleta msungwa mawazo kutokana na kulingana na maisha ya wengine. Kwa sababu hiyo, naweka nipaka ya muda na kuchagua maudhui na yofuata kwa makini. Inaamini kuwa mitandao ya kijamii ni chombo kizuri ikiwa kinatumika kwa busara. Inaweza kusaidia kujenga mtandao wa kitaluma kukuza biashara au kueneza ujumbe chana. Mwisho wa yote, muhimu ni kuwa na uyano kati ya maisha halisi na matumizi ya mtandao. Hidi kulinda afya ya akili na muda binafsi.

Napenda kuwa mahali penye utulivu na hewa safi, hasa zenye mantari ya asili kama bustani, ufuku wa bahari au maenea ya milimani. Sehemu kama hizi unifanya nijisikie huru na kupumzika kia kili. Napokuwa karibu na miti, maji au pepo mwanana. Nahisi msungwa mawazo unapungua na mawazo yanakuwa wazi zaidi. Azingira ya asili hunipa nafasi ya kutafakari na kujirekebisha baada ya siku inyashuguli nyingi. Pia, napenda kuwa mahali penye watu wachache na pasipo na kelele nyingi. Nga wakati mwingine napenda mkusanyipo wakijami, mara nyingi upendelea sehemu tulivu, mbapo naweza kusoma, kuandika, hao kuzungumuza kwa tulivu na marafiki wachache wakaribu. Maaneyo, enye muanga, wawastani na mpangilio mzuri, unifanya nijisikia salama na mwenye amani. Hata hivyo, sikila wakati natafute utulivu wakati mungine napenda kuwa katika mazingira ya nyuchangamfu kama afla au matamasha, asani napohitaji kubadilisha hali ya kawaida kwa jumla napendelea mahali pa naponipa usawa kati ya utulivu. Salama na hisia ya faraja.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio asa napokuwa nyumbani au safarini. Redio hunipa burudani na taarifa kwa wakati mmoja. Ninapenda kusikiliza vipindi vya mziki vinavyocheza nyimbo mbalimbali kwa sababu hunusadia kubadilicha isia na kulita hali ya uchangaunfu. Wakati mwingine, nikisikia wimbo ninaopenda nahisi siku yangu hinakuwa bora zaidi. Pia, napenda vipindi vya mazungumzo na mbijia dala. Hasa, ninavyo jadili maswala ya kijami, afya au maendeleo. Kupitia radio, naweza kujifunza mambo mapya na kusikia mitazamo tofauti ya watu. Watangazaji wengi huwa na mtindo wakuvuti unawafanya usikilizaji huwe wakufurahisha na rahisi kuelewa. Faida nyingine ya radio ni kwamba si lazima niangalia skrini. Hivyo naweza kuendelea na shuguli nyingine kama kupika, kusafisha au kuendesha gari. Hata hivyo, sisikilizi kila siku bali kulingana na muda niliyokuwa nao. Kwa ujumla, radio ni chanzo kizuri cha habari na burudani na bado inanafasi muhimu licha ya maendelea teknolojia na mitandao ya kijami.

Msimu ninaupendelea zaidi ni Msimu wajoto asa mwanzoni wajoto unapokuwa na wapepo manana na jua nisilokali sana Napenda Msimu huu kwa sababu unatoa nafasa ya kufurahia shuguli za enje kama kuenda bustani ufukuini au kufanya mazowezi ya mwili bila baridi kupita kiasi Pia ni wakati mzuri wa kutembea kuzunguka na marafiki na kufurahia mwanga wa asubuhi unaochangamsha siku na furahia pia jinsi msimu ajoto na fufanya miti na maua kuwa na rangi nzuri na maua ya matunda kuota. Hii unipa hali ya furaha na utulivu na pia uongeza hamasa ya kufanya kazi au shuguli za kila siku. Kwa upande mungine napenda jinsi watu anawikuwa na sitabasamu na furaha zaidi katika hali ya joto kuliko baridi kahalikwani uongeza hali na mshikamana wa kijami. Hacha hivyo, sipendi joto kali linanopita mipaka na kunilazimisha kukandani au kutumia miyoyozimara nyingi. Kwa ujumla, napendelea msimu wa joto na wakua na hali ya wastani, hupepo mwema na mwanga wachua unaochangamusha kwani hunipanguvu, furaha na motisha kufanya mambo mbalimbali kwa huweaisi.

Mimi napanga wiki yangu ya kazi kwa utaratibu na mpangilio wa vipindi ili kuhakikisha ninafanya kazi kwa ufanisi na pia kupata mda wa kupumzika Kwanza huanza kwa kuangalia majukumu yote ya wiki hiyo na kuyaorodhesha kulingana na umuhimu na mda unaohitajika Hii hunisadia kuona ni kazi gani zinapaswa kuwa vipaumbele na zipi zinaweza kushughulikiwa baadae. Baada ya hapo hugawa kazi kwa siku mbali mbali kwa mfano kazi zinazohitaji umakini mkubwa na mda mrefu hufanya asubuhi wakati mtu bado ana nguvu. Kazi zinazohitaji mawasiliano na mikutano hugawanya wakati mwingine wa mchana au jioni pia. Najumuisha mda wa mapumziko kati ya kazi ili kuepuka uchovu na kuboresha utendaji pia. Napanga mda wa kujipatia elimu au kujifunza mambo mapya pamoja na shughuli za binafsi kama mazoezi au burudani. Kwa njia hii, wiki yangu inakuwa na uwiano kati ya kazi, afya na maisha binafsi. Kwa jumla, kupanga wiki ya kazi kunahakikisha ninafanya kila jambo kwa wakati nikiwa na amani ya akili na moyo wenye furaha.

Kumbu kumbu nzuri ya shule ninayokumbuka ni wakati wa sherehe za mwisho wa mwaka Kila mwaka walimu na wanafunzi hufanya maandalizi makubwa ya sherehe hii ikiwemo michezo wimbo na tamasha dogo la burudani Nilifurahia sana kushiriki na marafiki zangu kucheka pamoja na kuonyesha vipaji vyetu mbele ya walimu na wanafunzi wengine hisia ya mshikamano na furaha ilikuwa kubwa sana siku hiyo Pia nakumbuka mara nyingi walimu walitupa pongezi au tuzo ndogo kwa jitihada zetu za masomo au mchezo. Pongezi hizo zilebeba furaha kubwa na kutufanya tujisikia kudhaminiwa. Hii ilikuwa motisha kubwa kwetu sote kuendelea kufanya kazi kwa bidhii katika masomo yetu. Kumbu kumbu nyingini nzuri ni wakati wa mchezo shuleni kama mashindano ya mbio, mbira wa miguu au chess. Tulipokuwa pamoja kikundi tulijifunza kushirikiana, kushindana kwa heshima na kushurikiana bila chuki kwa ujumla kumbu kumbu za shule zinanifanya ni kumbuke furaha urafiki na masomo muhimu ya maisha.

Ninawasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa njia ya heshima, uwazi na ushirikiano. Kila wakati najitahidi kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kwa njia isiyosababisha kutoelewana. Pia, huskiliza maoni yao kwa makini ili kuhakikisha kila mtu anahisi kuthaminiwa na kusika katika maamuzi ya pamoja. Mazungumzo hayo hufanya kazi iwe rahisi na yenye tija zaidi. Kwa kawaida, tunatumia mchanganyiko wa njia za mawasiliano. Mikutano ya ana kwa ana au kikundi hutuoa nafasi ya kujadili mambo kwa undani, huku barua pepe na ujumbe wa mtandaoni ukiwekwa na mambo madogo au ya haraka. Hii inasaidia kudumisha uwazi na kuhakikisha taarifa zote zinawafikia wote kwa wakati mmoja. Aidha, ninajitahidi kuwa na mtazamo chanya na kuwa msaada kwa wengine wanapohitaji ushauri au msaada katika kazi zao. Kwa njia hii, tunajenga mahusiano ya kirafiki na ya kitaalamu. Ushirikiano huu hauwezi tu kuboresha tija. Bali pia huchangia hali ya furaha na utulivu kazini. Kwa jumla, mawasiliana mazuri hufanya kazi kuwa rahisi yenye mpangilio na yenye matokeo chanya kwa wote.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi hupendelea kutumia mda huu kupumzika na kujirekebisha kiakili baada ya shughuli za asubuhi. Kwanza, mara nyingi napumzika kwa kula chakula cha mchana, mara nyingine kidogo nikipumzika bila kufanya kazi yoyote. Hii hunisaidia kuondoa uchovu na kunipa nguvu za kuendelea na kazi za siku nzima. Baada ya kula, napenda kufanya shughuli zisizo za kazi kama kutembea kidogo kusikiliza mziki au kuzungumza na wenzangu. Hii inasaidia kubadilisha mawazo na kupunguza msongo wa mawazo uliokusanyo. Wakati mwingine, nikipata mda wa kutosha napenda pia kusoma kitabu kidogo au kuangalia habari jambo linalonipa burudani na kuongeza maarifa yangu. Aidha, mapumziko ya mchana ni muhimu kwa kupanga mikakati ya kazi za jioni. Hii husaidia kuhakikisha kuwa ni inakuwa na mpangilio mzuri na namaliza majukumu yote kwa ufanisi. Kwa ujumla, mda wa mapumziko ya mchana ni muhimu sana kwani hunipa nafasi ya kupumzika, kuburudika na kupata nguvu za kuendelea na siku kwa hari na motisha mpya.

Kinachonipa motisha kazini ni mchanganyiko wa mambo yanayoongeza furaha, thamani na maana ya kazini ninayofanya kwanza. Napata motisha kutoka kwenye mafanikio madogo na makumbwa ninapoyafanikisha kujiona nikiwa nimekamilisha kazi vizuri kunanipa kuridhika na kunitia moyo kuendelea kufanya zaidi kwa ubora. Pongezi kutoka kwa wenzangu au viongozi pia ni chanzo kikubwa cha motisha kwani kunahakikisha jitihada zangu zinathaminiwa. Pili, kuona jinsi kazi yangu inavyosaidia wengine au shirika kunanipa maana ya kile ninachofanya Napenda kuwa na mchango, mkubwa unaohusiana na mafanikio ya jumla ya timu au maendeleo ya watu wengine. Hii hunifanya nijiskie muhimu na kuwa na ari zaidi. Either, fursa za kujifunza na kupanua ujuzi pia hunipa motisha. Kujua kuwa ninaweza kukua kitaalamu na kupata ujuzi mpya kunanifanya nifanya kazi kwa bidii na nia ya kuboresha kila siku. Ya, mazingira mazuri ya kazi, kushirikiana na wenzangu na mpangilio mzuri wa kazi huchangia sana kuongeza ari. Kwa ujumla, motisha kazini inatokana na uthamini, mafanikio, ukuaji binafsi na furaha ya kufanya kazi kwa ushirikiano.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya uwazi, heshima na kwa tabia ya kusikiliza. Kwa kawaida, ninajitahidi kueleza mawazo yangu kwa maneno wazi na yenye ufafanuzi ili kuepuka kutoelewana. Pia, napenda kuuliza maswali na kusikiliza kwa makini ili kuelewa mtazamo wa mtu mungine kabla ya kutoa maoni yangu. Njia hii usaidia kujenga mazungumzo yenye tija na yenye uhusiano mzuri wa kirafiki na kitaaluma. Kwa kawaida napendelea mazungumzo ya ana kwa hana au kwa makundi madogo kwani yanaongeza uhusiano wa karibu na husaidia kuelewa jinsi mtu anavyo jihisi na mlingano wa maneno na ishara za mwili Wakati mwingine ninatumia njia za kidijiti kama barua pepe au ujumbe wa mtandaoni Hasa kwa mawasiliano rasmi au yale yanayoitaji kumbu kumbu njia hizi ufanya mawasiliano kuwe rahisi na yenye mpangilio, aidha napendelea kuwasiliana kwa mtindo chanya, yenye, heshima, na kuwepuka kejeli au maneno makali. Hii husaidia kuepuka mgongano na kujenga mawasiliano yenye kuaminiana. Kwa ujumla, njia ninazowasiliana nazo nina hakikisha kuwa zina mawasiliano ya ufanisi kuelewana kwa heshima kwa pande zote mbili.

Napenda kufanya mambo mbalimbali na marafiki zangu kulingana na muda na mazingira tuliyo nayo mara nyingi. Tunapenda kukutana mahali tulivu kama nyumbani kwa mmoja wetu au kwenye mkahawa mdogo. Tukizungumza kuhusu maisha kazi na mipango ya baadaye. Mazungumzo ya aina hii hunifanya nijisikia karibu nao na kuimarisha urafiki wetu. Pia, tunapenda kufanya shughuli za nje kama kutembea bustanini. Kucheza michezo mepesi au hata kusafiri kwa matembezi mafupi mwishoni mwa wiki shughuli hizi hutupa nafasi ya kucheka kupiga picha na kuunda kumbukumbu nzuri pamoja. Wakati mwingine tunaweza kuangalia filamu au mechi ya mpira jambo linaloongeza furaha na msisimko Zaidi ya burudani napenda pia kuwa msaada kwa rafiki zangu wanapohitaji ushauri au faraja Kwa pamoja wakati wa furaha na changamoto hujenga uaminifu na mshikamano. Kwa ujumla, ninapenda kutumia mda na marafiki katika mazingira yenye furaha, mazungumzo ya kweli na shughuli zinazotuleta karibu zaidi kama kundi.

Ndiyo wakati mwingine ninaweka picha zangu mtandaoni lakini kwa uangalifu na tahadhari kubwa napendelea kushiriki picha ambazo zinahusiana na matukio ya furaha safari au shughuli za burudani badala ya picha binafsi sana au za kibinafsi kabisa Hii husaidia marafiki na familia kuona matukio yangu na kushiriki furaha pamoja nami bila kuingiza taarifa nyingi za kibinafsi zizo na lazima. Mara nyingine, ninaweka picha za mandhari, chakula, au mahali nilipokuwa kwa sababu hizi picha hazina taarifa za kibinafsi na bado zinatoa hisia nzuri. Napendelea pia kuweka maelezo machache chini ya picha ama maelezo ya furaha au kumbukumbu ya tukio ili marafiki wanapojisikia kushiriki maoni na kuongea kuhusu picha hiyo. Hata hivyo, sipo mtandaoni kila wakati na napanga vizuri ni lini na ni haina gani ya picha nitashiriki. Napenda kulinda faragha yangu na kueapuka kushiriki taarifa zinazoweza kuleta hatari. Kwa ujumla, kuweka picha mtandaoni kunapaswa kufanywa kwa busara na lengo lake ni kushiriki furaha kumbukumbu nzuri na kuimarisha uhusiano wa kijamii.

Mimi huenda hospitali mara chache tu kwa mwaka hasaa kwa ajili ya ukaguzi wa kawaida wa afya au wakati wa dharura, kwa kawaida Napanga kuwa na uchunguzi wa kila mwaka ili kuhakikisha afya yangu iko katika hali nzuri na kupata ushauri wa kitaalamu kama kuna jambo lolote lisilo la kawaida uchunguzi huu mara nyingi unahusisha kupima shinikizo la damu, kiwango cha sukari au hali ya jumla ya mwili Pia, huenda hospitali mara nyingine ikiwa ninapata dalili za ugonjwa kama homa, kikohozi au maumivu yasiyoisha. Kwa hali hizi ni muhimu kupata matibabu mapema ili kuepuka matatizo makubwa. Hospitali pia ni mahali pazuri kupata chanjo na kinga za afya zinazohitaji kulingana na msimu au umri. Hata hivyo, ninajitahidi kudumisha afya yangu nyumbani kwa kula vizuri, kufanya mazoezi mara kwa mara na kupumzika vya kutosha ili kupunguza idadi ya mara ninayohitaji kuenda hospitali. Kwa jumla, mara ya kuenda hospitali ni ndogo lakini muhimu na ni sehemu ya kuhakikisha maisha yangu yanaendelea kwa afya na usalama.

Chakula nachopenda zaidi ni pilau hasaa inapopikwa na viungo safi na ladha nzuri. Napenda pilau kwa sababu ni chakula chenye mchanganyiko wa arufu, ladha na rangi, kinachoweza kuleta hisia za furaha kila nikikila. Mara nyingi napendelea pilau yenye nyama au samaki pamoja na mboga za majani, kwani mchanganyiko huu hufanya chakula kuwa kamili na chenye lishe. Pia napenda jinsi chakula hiki kinavyo shirikisha familia au marafiki wakati wa kula pamoja. Kila mtu akila na kufurahia hali ya furaha inazidi kuongezeka na pia hunisaidia kuunda kumbu kumbu nzuri. Wakati mwingine napenda pia kupika pilau mwenyewe kwa sababu hufundisha ustadi wa mapishi na hutoa kuridhika kuona matokeo ya jitihada zangu. Hata hivyo, sipendi vyakula vyenye mafuta mingi sana au vyenye ladha kali kupita kiasi kwani vinapunguza furaha ya kula. Kwa jumla, pilau ni chakula nachokipenda zaidi kwa sababu kinachanganya ladha nzuri, dishe, na furaha ya kushirikiana na wengine, na kila mara hunipa hamasa ya kufurahia mulo wangu kikamilifu.

Ndiyo, napenda kutumia video kwa mawasiliano hasaa wakati nahitaji kuzungumza na marafiki, familia, au wenzangu ambao wako mbali. Video inasaidia kuwa na uso wa mtu, hisia zake, na mulingano wa maneno, na ishara za mwili. Jambo ambalo linafanya mazungumzo kuwa ya karibu zaidi kuliko barua pepe au ujumbe wa maandishi pekee. Kupitia video, mazungumzo yanakuwa ya kweli zaidi na huondoa hisia ya umbali jambo linalofanya uhusiano wa kijamii kuwa imara. Pia, video ni muhimu kazini wakati wa mikutana ya kikundi au mafunzo. Hii inasaidia kuona maelezo ya wenzangu kwa undani, kubadilishana mawazo na kushirikiana kwa ufanisi. Video pia hufanyo iwe rahisi kuonyesha vitu vya picha, grafu au nyaraka kwa wakati mmoja jambo ambalo huongeza uelewa wa kila mtu. Hata hivyo, zipo mtandaoni kwa video kila wakati. Ninachagua wakati wa mtu ili kuepuka uchovu wa kuona screen ni mara nyingi. Kwa ujumla kutumia video kwa mawasiliano kunanipa urahisi uhusiano wa karibu na ushirikiano bora ikiwa inatumika kwa busara na kwa wakati unaofaa.

Mimi napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi kwa sababu ni rahisi haraka na inaweza kufikia habari mpya mara moja. Kupitia mtandao naweza kupata taarifa kutoka sehemu mbalimbali duniani. Siyo tu za hapa nyumbani. Pia. Unaweza kubadilisha vyanzo vya habari ili kupata mitazamo tofauti na kupata habari ya kina zaidi. Chambo ambalo gazeti la karatasi mara nyingi haliwezi kutoa. Habari mtandoni pia unipafursa ya kuchagua ni aina gani ya habari nayopendelea kama vile siasa, michezo, teknolojia, au, burudani. Pia, kuna video, picha na uchambuzi wa kina unaofanya taarifa kuwa rahisi kuelewa na kuvutia. Pia, kupitia mitandao ya kijamii au tovuti maalum za habari naweza kushirikiana na wingine kutoa maoni na kujifunza mitazamo tofauti jambo ambalo gazeti haifanyi kwa urahisi. Hata hivyo, ninajitahidi kuchagua vyanzo vya habari, vinavyo dibitisha ili kuepuka upotoshaji au habari zisizo sahihi. Kwa ujumla, habari mtendaoni ni rahisi, ya haraka, yenye uchaguzi mpana, na inafanya msomaji kuwa wakuvutia zaidi kuliko gazeti la karatasi hasa kwa maisha ya sasa yenye shuguli nyingi.

Mimi napendelea kutumia kompyuta kwa sababu inarahisisha shughuli nyingi na hutoa urahisi wa kufanya kazi na kujifunza. Kwanza, napenda kutumia kompyuta kwa kazi za masomo au kazi za ofisini kama kuandika ripoti, kuandaa michoro au kufanya utafiti mtandaoni. Kompyuta inarahisisha kupata taarifa kwa haraka na kuhakikisha kazi zinakamilika kwa usahihi na wakati unaofaa. Pili, napenda kutumia kompita kwa burudani kama kutazama video, kusikiliza mziki au kucheza mchezo ya kompyuta. Hii hunisaidia kupumzika na kuburudika baada ya shughuli zito za masomo au kazi. Kompyuta pia ni muhimu katika mawasiliano, kama kutuma barua pepe, kutumia video za mkutano au kuzungumza na marafiki na familia walioko mbali. Hata hivyo napanga muda wangu ili kuepuka kutumia kompyuta kwa mda mrefu bila mapumziko Kwani inaweza kuchosha macho au kuadhiri afya kwa ujumla kompyuta ni chombo chenye manufaa makubwa kwa kazi, elimu, mawasiliano na burudani napendelea kutumia kwa uangalifu na kwa malengo ya maana.

Chakula na chakula mara nyingi mchana ni mlo raisi lakini wenyelishe kama wali na maragwe au wali na mboga pamoja na nyama au samaki Napendelea mlo huu kwa sababu unaniwazia nguvu na kuendelea na kazi au masomo ya mchana bila kuchoka Mara nyingi pia nakula matunda kidogo au kachumbari kama kiambatanisho ili kuongeza vitamini na ladha ya mlo wangu Mara nyingine napendelea kula chapati zenye mboga na proteni kama nyama au mayai hasaa pale napokua na haraka au safari mlo huu ni raisi kuandaa na hauchoshi mwili lakini bado hutoa nguvu na lishe muhimu kwa wale wanaopenda ladha mara nyingine napenda kuongeza viungo au mchuzi wa mboga ili kufanya chakula kuwa cha kupendeza zaidi aidha, napanga mlo wangu wa mchana ili usisumbue muda wa mapumziko lakini pia ni muhimu kwamba ni wakutosha hili nishughulikie kazi zangu bila kupata njaa haraka. Kwa ujumla, chakula cha mchana nachokula mara nyingi ni mlo wenye mchanganjiko wa protini na mboga kwa sababu hunipa nguvu, afya na utulivu wa mawazo.

Napenda kununua vitu vinavyo nisaidia katika maisha ya kila siku na pia vinavyo ongeza furaha kidogo kwanza. Napenda kununua vitabu au vifaa vya kujifunzia kwani hufanya niweze kuongeza maarifa yangu na kukuza ujuzi wangu wa kibinafsi. Vitu hivi pia hunisaidia kuburudika kwa wakati mmoja haswa nikisoma hadithi au makala zinazovutia. Pili. Napenda kununua mavazi na viatu vinavyafaa kwa hali mbali mbali. Hii siku wajili ya mtindo tu bali pia hutoa faraja na ufanisi wakati wa shughuli za kila siku. Napenda mavazi ya nayokua na rangi nzuri na ya ubora nzuri kwani hunifanya nijisikie vizuri na kujiamini zaidi. Aidha mara nyingine napenda kununua chakula au vitu vya burudani kama vipindi vya muziki, vifaa vya michezo au vifaa vya teknolojia vidogo. Kwani hufanya maisha ya kila siku kua rahisi na ya kufurahisha kwa ujumla. Napenda kununua vitu vinavyo ongeza ufanisi, furaha na ustawi wa maisha yangu huku nikihakikisha kwamba kila ununuzi una maa na na dhamani.

Nina mahusiana mazuri na wazee wangu yanayojengwa kwa heshima, upendo na uelewa. Mara nyingi, tunakaa pamoja kuzungumza kuhusu mambo ya familia, historia na mafunzo ya maisha, jambo ambalo linanipa mwanga na ushauri wa busara. Wazee wangu hunifundisha jinsi ya kuwa na nidhamu, kuheshimu wengine na kushugulikia chagamoto kwa subira na busara. Aidha, ninajitahidi kuwa karibu nao kwa kushiriki wakati mzuri kama kusherehekea sikukuu, mapumziko ya familia au hafla ndogo za kijamii. Katika hafla hizi, tunacheka, kushirikiana na kuimarisha mshikamano wa kifamilia. Hii inafanya nijisikie kuwa sehemu ya familia yenye mshikamano na upendo. Pia, ninapoona wazee wangu wakiwa na mahitaji madogo ya msahada kama kunyanyua vitu au kufanya kazi ndogo. Najitahidi kuwasaidia mara moja. Hii inadhibitisha heshima na upendo wangu kwao. Kwa ujumla, mahusiano yangu na wazee wangu ni ya karibu yenye heshima, upendo na mshikamano na hunipa hisia za furaha na usalama ndani ya familia.

Mimi napendelea kusomea habari mtandaoni kupitia tovuti na majukwa yanayodhibitisha tarifa zao. Kwanza napenda kutumia tovuti za habari zinazo julikana na zinazo aminika Kwani zinatoa habari sahihi za haraka na za kini kuhusu matukio ya ndani na nje ya nchi. Kupitia tovuti hizi naweza kufuatilia siasa, uchumi, michezo, afya na burudani kwa urahisi. Pili, napenda kutumia mitandao ya kijamii kwa uangalifu hasa kurasa rasmi za mashirika ya habari. Hapa, ninapata tarifa za haraka na mara nyingi video au picha zinazosaidia kulewa habari kwa urahisi zaidi. Hata hivyo, ninajitahidi kuchagua vyanzo vinavyoaminika na kuepuka tarifa zisizo sahihi au zinazopotesha. Aidha, baadhi ya programu za simu zinazojumisha habari pia hutoa harifa. Za haraka kuhusu matukio muhimu hizi hufanya nisome habari mara moja bila kuchelewa kwa ujumla napendelea kusomea habari mtandaoni kwa kutumia tovuti, mitandao ya kijamii na programu zinazothibitisha habari ili kuwa na tarifa sahihi haraka na yenye kuelewa vizuri.

Ndiyo nimewai kushiriki mashindano kadhaa katika maisha yangu na kila moja limekua na kumbukumbu nzuri na changamoto zake. Mara nyingi mashindano haya yalihusiana na masomo, michezo au burudani shuleni na hata nje ya shule nilishiriki ili kujaribu uwezo wangu, kujifunza kitu kipya na pia kushirikiana na wenzangu Kile ninachokipenda zaidi ni msisimko na hari wakati wa mashindano. Wakati wa kuwania ushindi, unajikuta, unajitahidi zaidi, unafikiria mbinu bora na unashirikiana na timu yako kwa karibu. Hii hunisaidia kujenga nidhamu, ujasiri na uwezo wa kushirikiana na wengine. Mara nyingine, hata kama sikushindana, nilijifunza kutokana na makosa yangu na jinsi wenzangu walivyofanya vizuri. Hii ni muhimu kwa ukuaji wangu binafsi na kuimarisha ujuzi wangu. Aidha, mashindano hufanya furaha kuongezeka kwa sababu kuna sherehe, zawadi, na pongezi kutoka kwa walimu au wenzangu. Kwa ujumla, kushiriki mashindano ni fursa nzuri ya kujifunza, kuimarisha ujasiri, na kuunda kumbukumbu nzuri za maisha.

Wakati wa likizo, napenda kujistawisha kwa kupanga muda wangu vizuri illi kuunganisha burudani na kupumzika. Kwanza, napendelea kutumia muda wa mapema asubuhi kufanya mazoezi mepesi au kutembea nje jambo linalonipa nguvu na kuwamsha mwili kwa utulivu. Hii hunisaidia kuwa na nguvu na nikiwa na mpangilio mzuri wa siku nzima. Badaa ya hapo, napendelea kufanya shughuli ninazopenda kama kusoma kitabu, kutazama filamu au kusikiliza mziki. Shughuli hizi ufanya ni pumzike kiakili na kuepuka msongo wa mawazo ulio kusanywa kipindi cha kazi au shule. Wakati mwingine, napenda pia kutumia mda na marafiki au familia kuenda bustani kwenye migahawa au kwenye matembezi mafupi, jambo linalo ongeza furaha na mshikamano. Haidha, napanga mda wa kupumzika bila kufanya kitu chochote kama kulala kidogo au kutafakari ili kuondoa uchovu wa mwili na akili. Kwa ujumla jinsi, ninavyojistawisha wakati walikizo ni mchanganyiko wa burudani, mapumziko na shughuli zinazongeza afya na furaha ili nipate nguvu mpyia na motisha ya kuwanza tena kazi au masomo baada ya likizo.

Kumbu kumbu ya utisho niliyokumbuka vizuri ni wakati nilipokuwa na ajali ndogo ya barabarani, siku hiyo nilikuwa nikipita barabara ya shule wakati gari lilipokaribia kwangu kwa kasi jambo lilonifanya nijisikie hofu sana kwa sekunde chache hisia ya hatari ilitokea ghafla, moyo wangu ukapiga kwa kasi na mwili wangu ukajitahidi kufanya kila kitu kuokoa hali hiyo Hali hiyo ilinifanya nikumbuke kuwa hatari inaweza kutokea bila onyo. Baada ya tukio hilo, niliogopa kwa muda kupitia barabara hiyo peke yangu na kila kali ya gari iliniletea hofu. Kumbukumbu hii pia ilinifundisha kuwa makini zaidi barabarani, fuata sheria za usalama na kutojichukulia vitu kwa urahisi. Hata kuwa na hofu kidogo nilijitahidi kuikabili na kuendelea kwa tahathari zaidi. Ingawa ilikuwa kumbukumbu ya utisho pia ilinifundisha somo muhimu la maisha. Tahathari na umakini ni muhimu kila wakati. Kwa ujumla, kumbukumbu hii ya utisho ni ile niliyokumbuka zaidi kwani ilichanganya, hofu na funzo muhimu kuhusu usalama na kuzingatia mazingira yangu.

Ndio napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa fursa ya kugundua ladha yatamudini tofauti Kila chakula kipya huwa na hadithi yake viungo vyake maalum na namna yake ya kupikwa jambo linalonifanya nijisikie kama nasafiri bila kuondoka nilipo na kujaribu chakula kipya huwa na hamu ya kujua kimetoka wapi na kwanini kinapendwa na watu wa eneo hilo Hata hivyo, najaribu vyakula vipya kwa tahadhari, hasa, nikizingatia viungo vinavyotumika. Kama chakula kina viungo nisivyovizoea, au vinavyoonekana kuwa na pilipili kali sana, huwanza kwa kiasi kidogo kwanza. Hii hunisadia kufurahia ladha bila kupata usumbufu. Mara nyingi, napenda kujaribu vyakula vipya nikiwa na marafiki au familia Kwasababu inakua uzoefu wapamoja, wakuchakesha na kufurahisha Tunaweza kubadilishana maoni kuhusu ladha na hata kujifunza mapishi mapya Kwa ujumla, kujaribu vyakula vipya huniongezea maarifa kunipanua mtazamo wangu wa kitamaduni na kunipa furaha ya kugundua kitu kipya.